Kumbukumbu, kumbukumbu yangu ya utotoni, naweza sema, nilishiriki kumbukumbu nyingi sana nikiwa mdogo. Lakini naweza sema, kumbukumbu ambayo naweza sema, nilifurahia sana ni kuwa, kuweza kuwa na kukaa na nyanyangu mzazi ama bibi, mama ya mama yangu. Niliweza kufuraia sana, kila kitu ambacho tulifanya pamoja alikuwa anatupenda sana hadi sasa hivi bado anatupenda sana alikuwa anatuvalisha nguo zinazofanana tukiwa wadogo hiki kilifanya tukampenda zaidi alikuwa anatupikia kila kitu ambacho tulikuwa tunataka sasa sasa hivi wakati tuna pesa tunafurahia sana. Tukiweza kurudisha mkono, tukiweza kumpigia simu tukiweza kama tunapesa pia tunaweza kumtumia ama tunamnunulia zawadi huwa inatufuraisha sana kumshugulikia jinsi ambavyo yeye alikuwa anatushugulikia tulipokuwa wadogo.

Nafanya nini wakati wa mapumziko mchana. Wakati wa mapumziko mchana mara nyingi mimi huenda huwa naenda nanunua chakula wakati mwingi huwa ni vibanzi, juu niko niko kazini, naenda nanunua vibanzi nakula. Ama wakati mwingine nikimaliza kula haraka naenda kuongea na marafiki zangu ama pengine naongea na wafanyikazi wenzangu tukiwa kazini.

Najihisi vipi kuhusu tathmini za kazi, naweza sema kuwa tathmini za kazi ni muhimu sana, kwa sababu inaweza kusaidia ili kuweza kujua dhamani ya kazi. Pengine kama hizi tathmini za kazi hazingelikuepo pengine watu hawangekuwa wanafanya kazi nzuri, mtu angekuwa anafanya kazi yake vizuri vile anavyohisi kufanya lakini sio vile mtu inavyotakikana kufanya kazi, kufanyika sorry.